Mwalimu ninaye mkumbuka hata wa leo kutoka shule alikuwa mwalimu wa biolojia, alikuwa anaitwa Mr. Magambo, niwa namkumbuka kwa sababu alikuwa mchangamfu sana alikuwa mtu mcheshi. Kwa hivo basi pale alikuwa na kuze ingekuwa ngumu sana kumsahu sababu ya zile vituko ama ile tabia yake ya kuwa mtu wa kuchekesha watu na pia nilikuwa napeda somo la biolojia moja yapo ya sababu ambazo sikumsahau.

Mara nyingi mimi huomba ruhusa kazini, ninahakikisha kwamba, nina ile nafasi ya kutangamana na familia yangu nyumbani siku yangu ya kuzaliwa. Tunapika, tunakulania na tunafurahia kisha tunatafuta mahali pa kuenda kujiburudisha kwa muda mfupi iyo iyo siku tu.

Ndiyo, mimi napenda kucheza ngoma ingawaje sio sana, lakini wakati ambapo nimepata ile nafasi ya ya rabda ku kujiusisha ama, kujumuika na na ile kucheza ngoma basi, mimi huwa nacheza ngoma sana. Sana sana atha wakati ambapo kuna sheree pia, maa ama kuna mikutano unapatanga kuni ngoma inachezwa pale, kwa ivo ni moja wapo ya njia za kutangamana na wengine. Manake kama wengine unacheza pia nawe unaenda pale unacheza ngoma pia.

Mimi mara nyingi mchana huwa nakula ugali ama githeri sana sana manake unapata mchana huwa nakula chakula kizito kilicho na nguvu manake mimi huwa sili chakula cha jioni kwa sababu ya ile digestion jioni mimi hunyea maziwa peke yake ndiyo manake mchana huwa naitaji chakula kilicho na nguvu sana ili kieze kustahimili kwa mwili wangu kwa hiyo masaa yote hadi kesho yake.

Jioni mara nyingi mimi sipendi kula chakula maanake nini ya ile tunaitanga kwa kimombo heavy digestion. Kwa hivyo mara nyingi jioni mimi huwa nakula matunda kidogo ama nakunywa juisi ama ile juisi ya matunda ambayo imekuwa blended ama ninakunywa tu glasi ya maziwa naskia inanitosha. Kwa hivyo mara nyingi mimi ni ngumu sana upate nikikula jioni ama iwapo lazima nikule basi nakula chakula kilicho chepesi sana.

Mahali ambapo mimi ninaishi ama mahali ambapo nimetoka wakati mwingi huwa na joto sana. Kwa hivo mimi huwa napendelea kuvaa shati lenye mikono mifupi sababu ya ile joto. Lakini wakati ambapo kuna baridi mara nyingi mimi napenda kuvaa nini shati. Lakini wakati ambapo kuna jua mimi mara nyingi huwa nachagua tishati.

Nini imesemwa ambayo nirio na utha uthaifu kazini, a mara nyingi mimi huakikisha kwamba wakati ambapo ninashughulikia ule uthaifu, a ninatangamana ama ninaomba ushauri kwa wale ambao uwo wana nguvu, katika iyo section ya ambapo mimi nina udhaifu. Hivyo basi kuakikisha makosa hayafa hayafanyiki pale amba kukatika ure uthaifu wangu uthahadhiri kazi k nini kwa njia yoyote ile.

Mi napenda kufanyia kazi mahali ambapo hapana kelele wala ugomvi na pia ninapenda kufanyia kazi kwa mandhari ambapo watu hawana chuki, watu wanaingi tangamana kwa kwa njia ya amani na pia kusaidiana kwa jinsi inavyofaa ili kueza kuendeleza ile kazi ama kuhakikisha kwamba kazi inafanyika kwa jinsi inavyofaa.

Mimi napenda mikutano iliyo na manufaa katika maisha yangu ama katika mambo ambayo yana nihusu. Sipendelei kabisa kuenda kwa mikutano ambayo haina ile agenda. Manake unapata pale mdipo watu kuzungumzia na wenzao inatoka ile tunaita hususa. Kwa hivyo mimi napendea sana wakati ambapo kuna ile mikutano Unapata wako na agenda mikutano ambaye inaweza ikaniendele.

Mimi napenda kwenda madukani wakati ambapo nina vitu kadhaa ninafaa kuvinunua. Sipenderii kabisa kuendea dukani kitu moja moja manake unapata pale inachosha na pia inachutumia muda mwingi ama unapata pale lazima uwache mambo ingine ijakamirika ndipose uende kukimbia kwa duka mara kwa mara. Kwa hivo mimi ufuraia sana wakati ninafanya bajeti yangu nahakikisha zire pesa zinatosha ndipo nieze kuenda kudukani kununuwa vitu vyote kwa pamoja.

Mimi najua kabisa kunini kuendesha gari lakini unapata ule ujuzi wangu pale unabakisha kidogo manake Si unapata niko na ule uwoga wakati ambapo napitana magari mengine pale Mimi ninaendesha gari kwa pole mwendo wa pole sana kupita kiasi Kwa hivyo basi ninaitaji kuimarisha ule ujuzi wangu wa kuendesha gari.

Mimi napenda kununua vitu pale kwenye supermarket, manake pale, unaenda unapata bidhaa zote, nini mahali pamoja, bila kuhangaika kuenda kwa duka mbali mbali. Hivo ukiingia pale kwenye supermarket unaweza ukapata vitu zote kwa urahisi na kwa pamoja Lakini kama ni hizi tunaita groceries mimi napenda kuenda kwenye soko sababu utapata vitu ambazo ni fresh halafu utazipata kwa wingi pale.

Mimi sijawai kuona bahari kwa sababu mahali ambapo ninaishi sijawai hakuna bahari hapo karibu, lakini kuna mito mbali mbali imepita hapo karibu, ndizo chemichemi za maji tulizo nazo kwa karibu, ila bahari iko mbali kidogo labda mtu akiwa amepanga tu aende akaione bahari.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kufanya utafiti zaidi wakati ambapo nina kutana na kitu ata pale kwenye mitandao, ninafanya utafiti wangu, kufuatilia, kuchimbua kuchimbua kuhusu hilo jambo jipya adi ninaweza nikalielewa na pia kuulizia watu wenye ujuzi zaidi.

Ndiyo mimi ninapenda asali lakini sipendi asali ikiwa kwa wingi. Lakini ire ya ya kupitia tu kupata kidogo kidogo, lakini siyo asali kwa wingi wakati mmoja. Lakini waka kati ambapo ninapatha e asali mara kwa mara, a mimi nina ninapenda sana. Asali mimi naitumia sengine kupakia mkate pale na pia kulamba Amo wakati ambapo nina mafua pia, asali hunisaidia sana katika kupunguza mafua.